Napenda zaidi mfumo wa simu ambao ni rahisi kutumia, wenye utulivu na unaotoa wa usalama wa hali ya juu. Pia napenda mfumo unawo weza kuunganishwa vizuri na huduma mbali mbali na ambao unatowa uzoefu wa mtumiaji. Wakuridhisha na wakisasa.

Mimi hupendelea kuandika kwenye kompyuta kwa sababu ni rahisi na haraka zaidi na pia inaepuka makosa ya tahajia. Hata hivyo wakati mwingine napenda kuandika kwa mkono hasa kwa sababu inawezesha kuzingatia kwa undani zaidi na kuongeza uelewa. Kwa hiyo napata faida zote mbili kulingana na mahitaji yangu.

Kubukubu nyingi nirizonazo kutoka utotoni ni za kucheza na marafiki, kusikiriza hadithi za kusisimua na kufurahia michezo ya inje. Hizi kubukubu zimejenga msingi thabiti wa fulaha, umoja na husiano wa kweli na kunifanya niwe na hisia za joto na upendo hata leo. Ni sehemu muhimu ya utaburisho wangu.

Teknolojia mpya inabadilisha dunia kwa kasi, ikileta uvumbuzi wa ajabu, kuboresha maisha yetu na kuongeza ufanisi, inatuwezesha kuunganishwa kwa urahisi, kutoa suruhisho la kiubinifu na kubadirisha namna tunavyo fanya kazi na kuhishi. Hivyo teknolojia mpya ni chachu ya maendeleo na mustakabari mzuri.

Dio, napenda kulima bustani. Inanifurahisha sana kulea mimea, kuoana ukuaji wake na pia kuwa na mazingira ya kupendeza. Ni shughuri ya amani na yenye manufaa. Kulima bustani bila shaka kunatoa fursa ya kujifunza kuhusu mimea balibali. Kuunda mazingira ya kupumzika na kusaidia mazingira kwa kupunguza hewa ya ukaa. Pia, inakuza uvumilivu na inakupa nafasi ya kuunganisha na asiri. Ni shughuri yenye manufaa mengi kweli.